Kwa kawaida, muda ni nao tumia mtandao ni utegemea sana siku yenyewe na majukumu nilio naa. Kuna siku ambazo naweza tumia saa chache tu. Hasa kama ni na shugli nyingine za nje au kazi nazoitaji umakini wangu mbali na skrini. Katika hali kama hizi, mtandao unakuwa tu chombo cha kuwasiliana au kupata taarifa muhimu haraka. Si sehemu kuu ya siku yangu. Hata hivyo, zipo siku ambapo muda wangu mwingi unakuenda mtandao ni bila hata kugundua. Nikianza kusoma makala, kutazama video za kielemu au kuwasilia na marafiki kupitia mitanda ya kijamii, muda huwenda haraka sana. Mtandao huwa kama dirisha la dunia inaniruhusu kujifunza mambo mapya, kusikia mitazamo tofauti na kubaki ni miunganisho na kinachoendelea.

Ndiyo, nimepata nafasi ya kusafiri kwa ndege mara kadhaa na kila safari imekuwa na hadithi yake tofauti. Kila mara nikiwa kwenye ndege nashangaa jinsi dunia ilivyo pana na watu mbalimbali unavyokusanyika kwenye sehewe mmoja. Ndege sio tu chombo cha usafiri. Kwa maoni yangu, pia ni dirisha la kuona mandhari tofauti kutoka angani, hasa wakati jua linapoangaza au kimbilu wa wingu unapoonekana kama bahari ya moshi nyeupe. Safari hizo pia zimekuwa na changamoto na mafunzo kutoka kwenye kuchagua vitu vizuri, kuchagua viti ambapo vina nifuraisha na kuelewa utaratibu za salama, hadi kushugulika na uchelewashaji wa ndegi au kuzungumza na abiria wengine Kila kitu kimenifunza kuwa mwepesi zaidi kila ninapo safiri swala la kipeke ni jinsi ndege zinavufanya dunia kuwa ndogo Unapoeza kufika miji ilioko maelfu ya kilomita mbali ndani ya masaa machache tu.

Malengo yangu ya kazi ni mchanganyiko wa ukuwaji binafsi na kuchangia kwabnjia yaenye maana. Kwanza kabisa, nataka kukuza ujuzi wangu na kuendelea kujifunza kila siku. Kila kazi inatuoa fursa ya kujifunza mbinu mpya, teknolojia mpya, au mbinu bora za kushughulikia changamoto, na kwangu, hiyo ni sehemu muhimu ya kufanikisha malengo yangu. Si tu kupata mafanikio ya kifedha au hadhi, bali pia kujijenga kitaaluma na kiakili. Pili, nataka kuhakikisha kazi ninayofanya inakuwa na athari chanya kwa wengine. Hii inaweza kuwa kupitia ubora wa huduma, msaada kwa wateja au wateja wa ndani, au hata kuunda mazingira ya kazi yenye ushirikiano na heshima. Kwa maneno mengine, malengo yangu si ya kibinafsi tu, yanahusisha jinsi ninavyoweza kuchangia kikundi, shirika na jamai kwa ujumla. Kuona matokeo mazuri yanayochangiwa na juhudi zangu kunanipa motisha kubwa. Pia, ninataka kuwa kiongozi kwa mfano katika sehemu ninayofanya kazi. Hii haimaanishi lazima niwe msimamizi, bali ni kuonyesha uwajibikaji, uadilifu, na bidii katika kila jambo. Malengo haya yanahusiana na kuwa mfano kwa wenzangu na kushiriki mbinu bora za kufanikisha kazi kwa ufanisi. Hii njia kuunda mazingira ya kazi yenye motisha na uzalendo wa pamoja.

Kushirikiana na timu kwangu ni zaidi ya kugawana majukumu tu. Ni kuunda mazingira ambapo kila mtu anaweza kutuoa maoni yake bila hofu. Kila mwanachama wa timu uleta ujuzi na mtazamo wake tofauti na mimi upata fursa kubwa katika kuunganisha wazo hilo ili kuleta suluhisho uzuri. Mara nyingi nashirikiana kwa njia ya mijadala ya wazi, tukijaribu kuelewa changamoto kila moja na anachoona na jinsi navyoweza kuzitatua pamoja. Kipengele kingine cha muhimu ni kusaidiana moja kwa moja. Ikiwa mshirika wa timu anakabiliwa na tatizo, najaribu kutoa msaada au suluhisho la haraka na wakati mwingine tunafanya kazi pamoja ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa ubora. Hii haiondoi tu msongo wa kazi kwa kila mmoja, bali pia huimarisha uhusiano wa kibiashara na uaminifu ndani ya timu. Mwisho, kushirikiana kwangu kuna husisha kuzingatia maoni ya kila mtu kabla ya kufanya maamuzi.

Ndio, napenda chakula kitamu. Hasaa kile kinachoguza hisia zaidi ya kushibisha tumbo. Kwangu chakula kizuri kina hadithi yake. Harufu inakukaribisha kabla hata hujaonja, rangi zinazofanya sahani ionekane kama kazi ya sanaa, na ladha inayokufanya utabasamu bila kujitambua. Wakati mwingine hata mlo rahisi unaweza kuwa mtamu sana ukipikwa kwa mapenzi na umakini. Kuna vyakula ambavyo hunikumbusha nyumbani au nyakati fulani za maisha. Mfano, chakula cha kienyeji kama wali na maharagwe au ugali na mboga kinaweza kuonekana cha kawaida lakini kikitayarishwa vyema kinakuwa na ladha ya kipekee kabisa. Vile vile, kujaribu vyakula vipya kama pilau ya viungo vingi au chakula cha nchi nyingine hunipa hamu ya kujifunza tamaduni tofauti kupitia ladha. Zaidi ya yote, napenda chakula kitamu kwa sababu huleta watu pamoja. Kukaa mezani na familia au marafiki tukicheka na kubadilishana hadithi, huku tukifurahia mlo mzuri, kuna furaha yake ya pekee. Hapo ndipo chakula kinapozidi kuwa zaidi ya njaa, kinaku uzoefu, kumbu kumbu, na sababu ya kushukuru.

Ndio, napenda kunywa maziwa. Lakini zaidi ya yote, napenda jinsi maziwa inavyoingia taratibu katika maisha ya kila siku. Kuna kitu kinatuliza unapomimina glasi ya maziwa asubuhi au usiku kabla ya kulala. Hayapigi kelele kama vinywaji vingine, lakini ufanya kazi yake kimia kimia kukupanguvu na utulivu kwa kati moja. Maziwa pia hunikumbusha nyakati rahisi. Asubuhi zabaridi, chai ya maziwa ikiwa moto na enye harufu nzuri, au uji uliochanganywa na maziwa ukiwa mzito kiasi. Hata kunywa maziwa peke yake bila sukari kuna ladha yake, hasa unapoyazoea. Ni kama ladha inayohitaji subira ili kuielewa Zaidi ya latha, napenda maziwa kwa sababu ya manufaa yake. Maziwa ya nasaidia mwili kuwa imara, mifupa kuwa nanguvu, na ata akili kuwa tulivu. Unapo fikiria, ni kinywaji ambacho kinafaa kwa mtoto, kijana na mtu mzima vile vile, jambo linalonyesha umuhimu wake. Siwezi kusema nakunywa maziwa kila wakati, lakini yanapokuwa mezani siya kwepi. Ni rafiki wakawaida, lakini wakua muinika. Anaekwepo bila kujionyesha sana, lakini mchango wake unonekana baadae.

Kwa upande wangu, kwenda maktabani ni sehimu muhimu ya maisha yangu, lakini si jambo la kila siku. Kwa kawaida, ninaenda maktabani angalu mara moja au mbili kwa wiki. Hasa wakati nina utafiti maalum au kazi za kitaaluma zinazohitaji vitabu vya rasilimali muhimu. Kwa kuwa maktabani sehimu tulivu na yenye mtindo wa pekee, inakuwa ni mahali pazuri pa kuzingatia maswala kwa kina bila usumbufu wa dunia ya nje. Ninapo kuwa maktabani, si ni tu kusoma vitabu, pia napata nafasi ya kwangalia magazeti, jarida za kisayansi na mara nyingine hata filamu za kielimu, zinazo saidia kuwelewa mada fulani vizuri zaidi. Maktaba pia ni mahali pazuri pa kuungana na watu wengine wenye maslahi yanayofanana. Watu wanapokuwa ameketi kwa kimya, kila moja akiwa ameingia ndani ulimwengu wake utafiti, kujitokeza hisia umoja wakimakumbusho ingawa kila moja nafanya kazi zake binafsi. Mara nyingine, mimi hutumia maktaba kama sehemu ya kujipumzisha akili. Kukaa chini ya taa nzuri na kusoma kitabu kipi au kitabu chenye riwaya hufanya muda upite haraka. Kuna kitu cha kipekee kuhusu kupumzika huku ukiendelea kujifunza. Ni mchanganyiko wa starehe na elimu. Ipi hufanya moyo wangu uwe tayari kwa majukumu mingine baada ya kutoka nje ya milango ya maktaba.

Kuna tabia kadhaa za watu zinazoweza kuwa chungu au zinazochukiza, lakini kwa upande wangu, kuna moja inayonivutia sana hisi ya hasi. Hii ni ile ambayo inahusu watu wanaopenda kuhubiri au kudharau wengine bila sababu ya msingi. Wakati mtu anajaribu kudai kwamba wazo lake pekee ndilo sahihi, au kushinikiza wengine kubadilisha mtazamo wao bila kusikiliza hoja za wengine, inachosha sana. Inapunguza hali ya mazungumzo kwenye heshima, na huondoa nafasi ya kujifunza kutoka kwa wengi watu wanajihusisha na ujinga wa makusudi pia kama kuhusika na kicheko cha kutomuona au kudharau makosa ya wengine mara nyingi hufanya mazingira kuwa magumu Tabia hii inachukua nguvu ya kikundi, na huleta mgongano wa kihisia. Ni kama unapoingia kwenye chumba na unajua kwamba kuna mtu atajaribu kuthibiti mazungumzo au kupunguza thamani ya wengine Hali hiyo inachosha akili na inavunja motisha ya kushirihikiana.

Nikitizama kupitia dirishani kwangu, manthari inanipokea kwa kutulivu wa aina yake. Si kelele wala fujo zinazonivuta macho kwanza, bali ni mwanga wa anga, unaobadilika taratibu kulingana na muda wa siku. Asubui kuna rangi laini, kanakuamba juwa linaanza kazi yake kwa adabu, likikuza kila kitu taratibu bila haraka. Mbele kidogo kuna mchanganyiko wa majengo na miti, ishara ya maisha ya kisasa yanayoishi sambamba na asili. Magari hupita kwa mwendo wa kawaida, watu wachache wakitembea kwa shuguli zao, kila moja ya akiwa na safari yake kichwani. Ni manthari inayo kumbusha kuwa dunia haijasimama, hata kama wewe umechagua kusimama kidogo kutazama. Kadri mchana unavosonga, manthari ubadilika. Jua linapopanda juu, kivuli hupungua na rangi huwa kali zaidi. Miti huonekana wazi, majengo uwakisi mwanga, na kuna hisia ya shuguli na nguvu. Ni wakati ambao unahisi msukumo wa kufanya jambo, kama vile manthari yenyewe inakutia moyo usibaki nyuma kwenye maisha. Jioni inapokaribia, hapo ndipo napenda zaidi kutazama nje. Anga huanza kuvaa rangi ya machungwa na waridi, kanakwamba linajifungua kwa heshima. Harakati hupungua, sauti utulia, na manthari inakuwa ya kutafakari zaidi. Ni muda wa kufikiria yaliyopita na yale yanayokuja bila presha.

Mchezo ninaopenda kucheza zaidi ni mpira wa miguu, lakini si kwa sababu ya ushindani pekee. Kinacho nivutia ni jinsi mchezo huu unavyoweza kuwa kutanisha watu tofauti kabisa na kuwafanya wawe timu moja kwa dakika tisini. Uwanja unapokuwa wazi, mipaka ya kazi, umri au hathi uondoka. Kinachobaki ni shauku ya kucheza na kushirikiana. Napenda mpira wa miguu pia kwa sababu haunifunzi tu kukimbia au kupiga pasi, bali kunifanya nifikiria haraka. Kila sekunde kuna uamuzi mdogo wa kufanya. Kumpa nani mpira, ukiimbie wapi, au ujilinde vipi. Ni mchezo unaochanganya akili na mwili kwa namna ambayo michezo mingi haifanyi. Kuna siku ambazo siwezi kucheza uwanjani, na hapo nipo michezo ya video ya mpira huingia. Hata nikiwa ndani, bado nahisi ule msisimko wa kupanga kikosi, kubadilisha mbinu, na kushinda mechi kwa ujanja badala ya nguvu. Inanifurahisha kuona jinsi mchezo halisi na wakidigitali unavyounganishwa na hisia zile zile. Zaidi ya hilo, mpira hunipa nafasi ya kupumzika kiakili. Nikicheza, mawazo mengi upotea kwa muda, msongo wa siku, kelele za maisha au matatizo madogo madogo ambayo yananikumba yote ubaki pembeni. Ni kama tiba isiwe na maneno, ambapo jasho linaondoa mzigo wa mawazo.

Napenda sana wanyama wanao onyesha tabia ya kuelewa mazingira yao, na watu wanao wazunguka na hapo ndipo paka wanapo chukuwa nafasi ya pekee moyoni mwangu. Paka wana utulivu wa ajabu, wanajua lini wakaribie na lini wajitenge, kana kwamba wanaheshimu nafasi ya mtu. Ukitazama jinsi wanavyotembea kwa umakini na kuchagua mahali pa kulala, unono hekima ya kimya kimya isiohitaji kelele. Kwa upande mwingine, siwezi kupuuza mbwa. Tofauti na paka mbwa huonyesha mapenzi ya waziwazi bila aibu. Wanakufurahia hata kama siku yao imekuwa mbaya na uaminifu wao ni wa kiwango cha juu sana. Kuna kitu cha kuguza moyo unapo mwona mbwa akikungoja mlangoni, kana kwamba wewe ndiye tukio muhimu zaidi katika siku yake. Pia napenda sana ndege. Hasaa wale wanaopatikana karibu na makaazi ya watu. Ndege hunivutia kwa uhuru wao na sauti zao. Kuamka asubuhi na kusikia ndege wakilia ni kama ujumbe wa matumaini mapya. Hawahitaji maneno mengi, lakini uwepo wao pekee unabadilisha kabisa hali ya mazingira.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuunda ushawishi chanya na uendelevu kwenye kila kitu ninachokifanya. Sio tu kumaliza kazi kwa wakati au kufanikisha miradi kwa ubora. Bali pia kuhakikisha kwamba kila hatua yangu inabaki kuwa na athari chanya kwa timu, wateja au shirika kwa ujumla. Kwa mfano, napenda kuona kila mradi ninahusika nao unakua chombo cha kukuza uelewa ufanisi na ubinifu wa wale wote wanaohusiana nao. Hii ni zaidi ya mafanikio ya kibinafsi, ni juu ya kuunda jina jema, mazingira ya kazi, enye thamani kwa wengine. Kwa upande mwingine, lengo langu ni kuendelea, kujifunza na kukuza ujuzi wangu. Teknolojia, mbinu mpya na mabadiliko ya soko yanatokea kwa kasi inanifanya kazi kwa kuzingatia haya hufanya niwe tayari kwa changamoto zozote.

Kwa jinsi yangu, kufanya marafiki ni mchakato wa taratibu na wenye maana, si kitu kinachotokea kwa haraka. Kwanza, napenda kuona mtu anayeonyesha ukweli na heshima kwa wengine. Hii ni kama msingi wa uaminifu, bila heshima ya msingi, urafiki hauwezi kustawi kwa muda mrefu. Wakati mwingine, marafiki wananijia taratibu kupitia mazungumzo ya kawaida au kushirikiana kwenye shuguli ndogondogo. Na kadri muda unavyopita, uhusiano unakuwa na kuwa thabiti. Mimi pia hujenga marafiki kupitia kushirikiana na msaada. Ikiwa mtu ana shida, mimi hupata nafasi ya kuwa kiongozi wa kimya au kuomba ushahiri wa thati bila kudai chochote kwa hiari. Hii inajenga uhusiano wa kipekee, ambapo kila mmoja anaona thamani ya mwingine. Marafiki wanao juwa kuwa wanaweza kutegemea upande wao kwa wakati wa furaha au shida ni wale ambao urafiki una nguvu kweli. Zaidi, mara nyingi urafiki huanzishwa kupitia maslahi yanayofanana. Kucheza michezo pamoja, kujadili vitabu ua sinema, au kushirikiana kwenye miradi ya kielimu au ya kijamii, kunaunda kiwango cha asili cha kuungana. Hii ufanya mazungumzo kuwa ya kina na yenye furaha, kwani kila moja na kitu cha kuongeza, badala ya kuwa na uhusiano wa kawaida usio na maana.

Kabla ya kulala, nina tabia ya kujianda kimwili na kifikira ili siku inayofuata, iwe rahisi na yenye utulivu. Napenda kupunguza mwanga wa kifaa chochote na kueka mazingira ya utulivu chumbani. Hii nasaidia akili yangu kuelekeza mawazo kwa kupumzika badala ya kuendelea kufikiria kazi au shughuli za siku. Ni kama kutoa ishara kwa mwili na akili kwamba muda wa mapumziko umifika. Baada ya hapo, mara nyingi napenda kuchukua muda kidoko kusoma kitabu. Sio tu kitabu cha kielimu, bali mara nyingine ni riwaya au hadithi fupi, ambazo zinaruhusu kuingia kwenye dunia nyingine. Kusoma kabla ya kulala kunaniruhusu kutuliza mawazo, kuondoa msongo wa kazi, na mara nyingine hata kupata mawazo mapya au msukumo kutoka kwa hadithi inayosomwa Mara nyingi pia nakaa chumbani kwa muda kidogo nikitafakari au kuandika dayari.

Kwa kawaida, nina lala kati ya masaa saba hadi tisa kwa usiku, lakini hii inatagemea sana ratiba na shughuli za siku hiyo. Kama siku imekue yenye shughuli nyingi au za kusisimua, mara nyingine usingizi unahitaji kupanulia kidogo ili mwili na akili zipate kupumzika kikamilifu. Kwa upande mwingine, siku za kawaida zenye shughuli ndogo huifanya usingizi kuwa wa kawaida karibu masaa saba, lakini bado ni ubora mzuri. Napenda pia kwa kuhakikisha usingizi wangu ni wakina, si tu muda wa kulala. Hii inamanisha nina lala kwenye utulivu, ni kiwa na mazingira tulivu bila kelele au mwanga mwingi. Ili kila hatua usingizi iwe yenye faida kwa afya. Usingizi wakina hufanya akili iangalia upya matukio ya siku, kukumbuka mambo muhimu na kuondoa uchovu wa mwili na akili. Zaidi ya muda, kuna tabia kulala ya kula na kuamka kwa wakati unaofa. Kujaribu kuzingatia ratiba dhabiti kuna saidia mwili kufanya kazi vizuri zaidi akili kuwa makini na hata kuongeza morali ya siku nzima Hii ni njia kuhakikisha usingizi siyo tu muda wakupumzika Bali ni hatua kujiandaa kwa siku inayofuata kwa ufanisi Mara nyingine, ikiwa siku imekuwa yenye msongo mkubwa Napata usingizi mzuri tu nikifika kitandani bila kujali saa Lakini kwa jumla, lengo langu ni kudumisha masaa angalau saba kwa usiku ili kila sehemu ya mwili na akili ipate kutulia na kurudi katika hali ya kawaida.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na mto, na kila safari imeacha hisia ya kipekee kabisa. Mara ya kwanza kufika karibu na maji makubwa, nilihisi utulivu wa ajabu kama vile kelele zote za maisha zilikuwa zimezimwa kwa muda. Maji yalikuwa yanangaa chini ya mwanga wa jua na upepo mdogo uliepeperusha uso wangu, ulifanya nione thamani ya kusimama tu na kutazama bila haraka. Nilipo kuwa kando ya mto, nilivutiwa zaidi na mwendo wa maji kuliko ukubwa wake. Maji yanapita bila kusita, hayarudi nyuma na hilo linakufundisha somo la maisha bila maneno.

Rangi ninayo penda zaidi ni buluu, hasa ile ya kina inayokaribia rangi ya anga au maji makubwa. Kuna kitu ndani yake kinacho, nifanya nijisikia nikiwa mtulivu na huru kwa wakati mmoja. Si rangi inayopiga kelele, lakini ina nguvu ya kunivuta na kunifanya nitake kukaa kimya kidogo, kufikiria na kupumua kwa kina. Maranyingi naiona bulu angani, hasa wakati wa asubuhi au jioni. Asubuhi bulyu huwa laini na yenye matumaini, kana kwamba siku inafunguka taratibu bila presha. Jioni, buluu hubadilika na kuchanganyika na rangi nyingine, lakini bado hubaki kwa msingi wa mandhari yote. Kuangalia angaa la buluu hunifanya nihisi kana kuna nafasi ya kuanza upya kila siku.

Mazoezi yangu ya kila siku si ya kujilazimisha kupita kiasi, bali ni sehemu ya kawaida ya ratiba yangu. Kila siku huanza kwa kunyoosha mwili taratibu hasa asubuhi ili kuamsha misuli na kuondoa ule uzito wa usingizi. Hata dakika chache za kunyoosha hunisaidia kuanza siku nikiwa mwepesi na mwenye mwelekeo mzuri wa mawazo. Baada ya hapo, napenda kufanya mazoezi mepesi ya mwili kama kutembea kwa kasi au kukimbia kwa muda mfupi. Si lazima iwe safari ndefu, hata kuzunguka mtaa uu sehemu ya wazi, karibu hunipa nafasi ya kupumua hewa safi na kueka akili sawa. Wakati mwingine natumia muda huo kusikiliza muziki au kufikiria mipango ya siku, hivyo mazoezi yanakua pia muda wa kutafakari. Kuna siku ni napo chagua kufanya mazoezi ya nguvu kama push-ups au mazoezi ya tumbo. Mazoezi haya hunifanya nijisikie mwenye nguvu na kujithamini zaidi, hasa nikiona maendeleo madogo manavyo madogo yanavokuja. Si mashindano na mtu mwingine, bali ni mazungumzo kati ya yangu na mwili wangu ni kijaribu kuisikiliza na kuiheshimu jioni ya wakati wa mapumziko, mara ingine napenda mazoezi ya utulivu kama kupumua kwa kina au kunyoosha tena.

Kumbukumbu za ututoni kwangu ni hazina ya hisia na hadithi ndogondogo, ambazo ufanya moyo wangu upike kwa furaha kila ninapozikumbuka. Nakumbuka kwanza kumbukumbu ambazo zile za michezo rahisi na marafiki wajirani. Tulicheka bila kufikiria kesho, tukijaribu kucheza mpira wa pete au kuzunguka mtaa bila kujali muda. Hizi ndio ndoto ndogondogo za ututoni zikiwa na raha na uhuru, bado ufanya nikitabasamu hata siku hizi. Nakumbuka pia sana sana siku kuu za familia na hafla za kawaida ambazo sikuwa na ufahamu wa thamani yake wakati huo Japo tulikuwa tukijishugulisha kwa urahisi, kuna vitu vidogo vilivyo kuwa na maana kubwa kama vile kunywa chai ya moto na mzazi wakati wa jioni au kuangalia mvua ikinyesha huku tukicheka dada zangu.

Wakati wa likizo, napenda kutumia muda wangu kujiandaa kimsingi, kisaikolojia na kimwili. Kwanza, napanga ratiba ya kawaida ya mapumziko, lakini kwa uhuru zaidi kuliko siku za kazi. Hii inamaanisha kuondoa mzigo wa fikra zinazo husiana na kazi, na kutuoa muda wa kujitunza, kupumzika na kufurahia kila dakika bila wasiwasi. Ninanamna ya kujiendaa kuona likizo kama nafasi halisi ya kurekebisha mwili na akili. Napenda pia kupanga shughuli ndogo ndogo za furaha. Hii inaweza kuwa kuendesha michezo ya nje kama kupanda mlima, kuogelea kwenye ziwa, au hata kutembea kutulivu kwenye mtaa wa njiani. Napenda kila kipande cha wakati kiwe na maana. Sio lazima iwe kikubwa, lakini ni cha kuleta furaha na kurahisisha moyo. Shughuli hizi pia ufanya muda uende haraka na mara nyingi huzalisha kumbukumbu nzuri.

Kwa kawaida, ninahifadhi data yangu katika sehemu tofauti kulingana na aina ya taarifa. Kwa kabisa, kuna vifaa vya binafsi kama kompyuta na simu ambayo hutumika kuhifadhi faili ya kila siku. Hapa ndipo nyaraka za kazi, picha na kumbukumbu muhimu hupatikana kwa urahisi. Ninapenda kuwa na mpangilio mzuri wa folder ili nisiwe na wakati mgumu wa kutafuta kitu baadaye. Mbali na vifaa vya ndani, ninatumia pia hifadhi ya mtandaoni. Huduma ya kuhifadhi data kwenye mtandao hunipa uhakika zaidi, hasa pale kifaa kinapoharibika au kupotea. Kueka nakala ya pili mtandaoni hunifanya nijisikie salama kwa sababu najua taarifa zangu bado zinapatikana popote nilipo. Mradi tu nina interneti.